Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni rangi ya zambarau kwa sababu inanipa hisia za utulivu, amani na mara nyingi naiona kwenye anga ya jioni, baharini au hata kwenye vitu vya asili kama maua ya zambarau. Yanikumbusha utulivu, ufanisi na mara nyingi naiwezesha kujisikia vizuri na kupumzika ni rangi ambao naiona mara kwa mara kwenye sana nguo hata mapambo ya nyumbani ni rangi ya amani kwangu.

Ndiyo, nimewahi kufikiri kuanzisha biashara yangu. Kuanza biashara yangu mwenyewe, itanipa uhuru na maamuzi, nafasi ya kukuza kipaji changu na fursa ya kujenga kitu chenye maana kwa muda mrefu. Inahitaji ujasiri, nidhamu na uvumilivu. Lakini pia kuridhika kunanikuja pale napoona biashara ikuwa na jambo la kipekee. Ningefikiri biashara inayohusiana na huduma za kidigitali au kitu kinachotatua tatizo halisi kwa watu. Hasa kitu ka kinachoweza kufanya mtandaoni na kufikiwa na watu wengi.

Timi yangu ya mpira ya miguu ninayoipenda ni Liverpool FC. Nilieza kuipenda timu hii tangu nilipoanza kufatilia ligi kuu ya uingereza kwa makini. Kilicho nivutia katika historia yao mashabiki wao wenye mapenzi ya thati na namna wanavyopambana hadi dakika ya mwisho. Mchezo ninaoukumbuka sana ulikuwa wa kushangaza ni Liverpool thidi ya Barcelona mwaka ishirini na kumi na tisa kwenye UEFA Champion ligi. Baada ya kupoteza mechi ya kwanza, Liverpool walirudi kwa nguvu na kushinda nne na sufuri. Ilikuwa mechi ya ajabu sana, aliojaa mshangao na hisia kali hasa lile bao la haraka la kona. Mchezaji ninayempenda sana katika timu hii ni Mohamed Salah. Napenda kasi yake, bidii yake na jinsi anavyoweza kubadilisha mchezo kwa muda mfupi. Pili ni mchezaji mwenye nidhamu na mfano mzuri nje ya uwanja. Liverpool inaposhinda nahisi furaha kubwa na faraha. Ni ile hasia ya sherekea na hata kama kimoyo moyo. Nakumbuka kwa nini ninaipenda timu hii tangu mwanzo ushindi wao kunipa hamasa na kunikumbusha kwamba kutokana tamaa kunaweza kuleta matokeo nzuri.

Malengo yangu ya kazi yangu ni kubwa na maana, kuboresha ujuzi wangu kila siku. Nataka kuwa mtaalamu zaidi katika kazi yangu nifahamu mbinu mpya, teknolojia au stadi zinazohusiana na taalamu yangu. Kutoa matokeo bora, kila kazi ni fursa ya kuonyesha ubora wangu na kushirikiana wenzangu kwa ufanisi. Kujenga nafasi ya kuongoza, nataka kuwa na nafasi ya kutoa mwongozo nakusaidia wengine kukua katika kazi zao. Pia kuweka usawa katika kazi na maisha. Nia yangu ni kufanya kazi kwa bidii lakini pia kuhakikisha ninamuda wa kupumzika, kujifunza na kufurahia familia na marafiki.

Wakati wa jua, napenda kufanya shughuli za nje zinafurahisha na za utulivu. Kama kutembea kukimbia, kufurahia upepo wa mwanga wa jua, hasa asubuhi au jioni, kunanifanya nijisikie hai na mwenye nguvu. Kusoma kitabu au kusikiliza muziki, ukiwa nje, jua linalotoa hali nzuri ya kufurahia muda kupumzika, kupika au kula nje kwa mfano, pikniki au kuanda chakula nje na familia au marafiki. Pia kufanya kazi za bustani au kilimo kidogo, kushughulikia na mimea, kunapunguza stresi na huleta furaha ya kipeke.

Kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana na mimi napendelea kutumia njia hii makini na mpangilio. Ka kupanga ratiba, ninaweka muda maalum wa kazi na muda wa kupumzika au shuguli za familia na marafiki. Hii hunisaidia kutochanganyikiwa na majukumu, kueka mipaka kwa mfano. Baada ya muda wa kazi, ninapunguza matumizi ya simu au barua pepe za kazi ili kuzingatia maisha binafsi. Kuchukua mapumziko kidogo, hii inanisaidia kupunguza stresi na kuongeza ufanisi wakati wa kazi, pia shuguli za burudani kufanya vitu vinavyonifuraisha kama kusoma mazoezi au kupika kunisaidia kupumzika na kujaza nishati.

Napenda sana jikoni nyumbani ni chumba mbacho kinanipa furaha kubwa kwa sababu napenda kupika au kujaribu mapishi mapya. Hapo napenda kuandaa vyakula vya familia, ushiriki na marafiki na hata kujiburudisha kwa majaribio ya mapishi. Kitu inachofurahisha zaidi ni harufu ya vyakula ninavypika na jinsi jikoni na viwasha moto wabunifu. Napenda pia kupanga na kusafisha jikoni kwani inanifanya niwe na hali safi na utulivu. Nikihisi niko ndani ya jikoni, huwa napata amani, furaha na motisha kuendelea kufanya mambo mapya.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Video ni njia mzuri ya kuzungumza na marafiki, familia au wenzangu kazini. Hasa kama hatuwezu kutana ana kwa ana. Ya nifanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja, unaona uso, hisia na maneno ya mwili. Jembo ambalo ni barua pepe au meseji haiwezu kufanikisha kika milifu. Pia napenda kutumia video kwa mikutano au kazi, mafunzo au hata kushiriki matukio ya kifamilia na marafiki. Ya nyurisisha kelewa ujumbe na kuongoza husiano wa kibinadamu, hata kama tuko mbali kimwili.

Napenda muandishi wa vitabu anaotoa hisia, maarifa na hadithi zenye msi simko. Baadhi ya waandishi na yopenda ni chinua achebe. Kwa sababu hadithi zake hasa, things fall apart zina onyesha maisha ya matomaduni kia Afrika kwa ualisi mkubwa. Paulo Sielho, hadithi zake za kifalsa na maisha kama The Archimistic hunipa, msisimko wa mawazo ya ndani. Na J.K. Rowling napenda ubinifu wanamna anavyounda ulimwengu ya Harry Potter, anaita msimiko wa kufungua fikra za ubinifu, pia ngungi wa thiong'o vitabu vyake hutoa maarifa, historia na changamoto za kijamii za zofundisha mengi.

Tabia ambayo napenda sana kwa wengine ni ukweli na wema. Ukweli napenda watu wanaosema ukweli hata ikiwa ni changamoto. Inajenga imani na umefanya mawasiliano kuwa ya wazi na ya heshima. Wema na huruma, watu wanaojali wengine husaidia bila kutarajia malipo na kuonyesha huruma wanaupokutana na changamoto za wengine. Waminifu, kuwa mtu wa kuaminika, anayeshilikia ahadi na maneno yake. Pia hofu ya kujifunza na maendeleo napenda kuona watu wa kijitahidi kuboresha maisha yao na kushirikiana kwa ufanisi na wengine.

Uzoefu wangu wa kazi, ulio nifundisha zaidi ni kusimamia miradi na kushirikiana na timu mbali mbali. Kila kazi najifunza, kitu tofauti, lakini kuna mambo makuu nilio funza. Umuhimu wa masiliano. Kujua kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wenzangu na kushirikiana ili miradi ifanikiwe. Kuvumilia changamoto, kila kazi na changamoto zake, nimejifunza kuwa uvumilivu na kutoka na tamaa ni muhimu. Mpangilio na nidhamu, kuweka muda na kupanga kazi vizuri, kuna hakikisha kila jambo inafanyika kwa wakati na ubora Pia kujifunza kutoka na makosa, kila makosa ni fursa ya kujifunza na kuboresha mbinu za kufanya kazi Kwa ufupi uzuefu wa kikazi, unanifundisha ushirikiano, uvumilivu na umuhimu wa maendeleo na kitaalamu.

Kuhusu kazi na masomo yangu, mimi napenda sana kujifunza na kujiendeleza, hasa katika nyanja za talamu yangu. Mara nyingi napenda kushiriki katika miradi ya kikundi, mafunzo ya kitalamu na kutafuta njia mpia za kuboresha ujuzi wangu. Nilichagua njia hii kwa sababu ya hamu yangu ya kujifunza na kupanua upeo wangu. Ninapenda sana changamoto ambazo zina nifanya nifikirie kwa kina na kunipa fursa ya kukua. Kitu kinanchombe pendeza zaidi ni kuona maendeleo yangu ya kila siku na jinsi inavyoweza kutoa mchangazu mzuri. Changamoto kubwa ni maranyingi kupata usawa, kati ya kazi na muda wakupumzika lakini napenda kuboresha hilo kadri inavyewezekana.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi ni wakati mzuri kwa sababu, huna shuguli nyingi bado huwa inaweza kutoa nguvu zako zote. Inakupa mwili na kila nguvu za siku nzima. Husaidia kuongeza umakini na msukumo kwa kazi au masomo unayofanya badae hufanya hisia kuwa nzuri na hupunguza stresi mapema kabla siku kuanza. Hata hivyo, wakati mwingine jioni ni nzuri pia, hasa ikiwa umepoteza nguvu asubuhi ni fursa kupumzika na kuandoa stresi ya siku.

Ndiyo, napenda kutuoa sadaka pia mchango. Kwa upande wangu ni muhimu kushirikiana na kusaidia wengine kadri na inavyowezekana. Michango inaweza kuwa njia ya kifedha, chakula, mavazi au hata muda na juhudi za kusaidia jamii. Napenda hasa michango inaosaidia wale wenye mahitaji makubwa kama watoto au miradi ya elimu na afya. Kutoa michango kunanipa fursa ya ndani kwa sababu najua unachangia kuboresha maisha ya wengine. Pia hufundisha moyo wa huruma na shukurani.

Napenda mkate wa ngano kwa kawaida. Na pia mkate wa mahindi kidogo. Mkate wa ngano ni laini unafaa kama kwa sandwich, toasti, au laini kama jamu au siyagi. Nirahisi na haraka kula. Mkate wa mahindi, huu unakua na afya zaidi, unaproteini, na nyunyizi nyunyizi zinazosaidia mwili. Pia unapendelea zaidi pale, unapukuwa, unataka kitu, kilicho na latha na yasili kidogo. Pia napenda mkate uliopikuwa nyumbani, harufi yake inavutia sana na unapata ladha safi zaidi kuliko ule wa dukani.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri na yenye kuridhisha pale yanapokithi mambo kadha. Muhimu, urafiki na ushirikiano watimu, unafanya kazi, unaposhirikiana, kusaidiana na kuheshimiana kazi ina kuwa rahisi na yenye furaha. Mazingira safi na salama, ofisi safi, hewa safi, mwanga wa kutosha na usalama wa kufanya mtu wajisikie vizuri na kuzingatia kazi. Uongozi wenye msaada, wakuwa na olewana changamoto za wafanyikazi kutoa mwongozo na kutambua jihadi gani za kila siku, fursa ya maendeleo, mafunzo, maelekezo au nafasi ya kukuza ujuzi ufanya mtu ajisikie anadhaminiwa.

Kwa kawaida mimi na jiweka angalau maramoja marambili kwa mwaka hospitali kwa uchunguzi wa afya ya jumla. Hii ni mukimu kuhakikisha kila kilu kikosawa kiafya kwa mfano shinikizo la damu, damu au hali ya afya kwa ujumla. Pia napenda kwenda hospitali mara nyingine kama kuna homa, maumivu au dalili nyingine zinazohitaji uchunguzi wa haraka. Kwa njia hii naweza kuthibiti afya yangu kabla tatizo kubwa lijatokea.

Jukumu nayopenda zaidi kazini kusimamia miradi au kazi zinazohitaji ubunifu na ushirikiano. Kwani napenda hii, lina changamoto ya kufikiri napenda pia kutumia akili na mbinu mpya kutatua matatizo au kuboresha kazi na ushirikiano na timu. Kazi kama hii inahitaji kushirikiana na wenzangu, kubadilishana mawazo na kufanikisha lengo pamoja. Kuwa na matokeo halisi, ni furaha kuona kazi ila hupangwa vizuri na jitihadi zetu zikileta matokeo chanya. Fursa ya kujifunza, kila mradi ni tofauti, hiyo kila mara kuna kitu kipya cha kujifunza. Pia kutoa mchango wa maana, kazi kama hii inahusisha kuchangia kwa njia ya kipekee, si tu kwa biashara bali, pia kwa wateja tu ninaowaamini.